Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa teknolojia ni sehemu kubwa ya maisha yetu ya kila siku. Kama simu, kompyuta au televisheni, kuna njia nyingi za kujishughulisha bila kuitegemea. Kwa mfano, ningeweza kutumia siku hiyo kusoma kitabu, kufanya mazoezi, kupika chakula, kuzungumza na familia au marafiki uso kwa uso, au hata kuandika mawazo yangu kwenye daftari. Kwa kweli inaeza kuwa changamoto kidogo mwanzoni kwa sababu tumeshazoea kupata kila kitu kwa urahisi kupitia teknolojia lakini hiyo siku inaweza pia kuwa fursa nzuri ya kupumzika akili, kufikiria na kufurahia wakati wa kweli bila usumbufu wa simu au kompyuta.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanisaidia kujifunza mambo mapya na kurahisisha maisha kila siku. Teknolojia mpya mara nyingi huja na suluhisho bora zaidi kuliko zile za zamani. Iwe ni kwenye mawasiliano, kazi, masomo au burudani. Kwa mfano, programu mpya au vifaa vipya vinaweza kusaidia kuokoa muda, kuongeza ufanisi na kufanya kazi iwe rahisi zaidi. Pia kujaribu teknolojia mpya hunipa fursa ya kuelewa mabadiliko yanayotokea duniani na kuendana na kasi ya maendeleo.

Kusubiri kwenye mstari kwa kawaida ni jambo la kawaida, lakini mara nyingine linaweza kuwa la kero kidogo. Hasa kama mstari ni mrefu ama haujui muda utakao chukua mimi binafsi najaribu kutumia muda huo kwa njia yenye maana, kama kusoma kitu kidogo kwenye simu, kuangalia mazingira au kufikiria mipango ya siku hiyo. Pia mara nyingine napenda kuona hii kama fursa ya kujitengenezea subira na uvumilivu kwani si kila kitu kinapatikana mara moja na kujifunza kuwa na subira ni muhimu maishani.

Napenda kutumia muda na rafiki zangu kwa shughuli mbali mbali zinazotufanya tufurahie na kuimarisha husiano wetu. Kwa mfano, mara nyingi tunapenda kuenda kinywaji kidogo, kuzungumza kuhusu maisha, kusikiliza muziki au hata kucheka tu bila sababu maalum. Pia mara nyingine tunapenda kufanya shughuli za michezo au mazoezi pamoja kama kutembea au kucheza mpira kwa sababu hizi zinatuimarisha kiafya na pia zinatufanya tuwe na furaha. Baadhi ya nyakati, napenda pia kutumia muda na rafiki zangu kwa kuangalia filamu au kusoma vitabu pamoja, ambapo tunajadili mawazo na kushirikiana uzuifu. Kwa kweli, muda na rafiki zangu ni muhimu sana kwangu. Si tu kwa ajili ya burudani, mbali pia kwa msaada wa kihisia, ushauri na kujenga kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki nasi maisha yetu yote.

Mara ninapo hisi wasiwasi, napenda kutumia mbinu mbali mbali ili kupunguza shinikizo la akili na kujiweka katika hali ya utulivu. Kwanza mara nyingi napumua kwa kina na kwa utulivu ni kijaribu kuzingatia kila pumzi na kutuliza akili yangu. Pia napenda kufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo, jambo linalo nisaidia mwili kutoa nishati iliyokusanywa kwa wasiwasi na kuboresha hisia zangu. Mara nyingine napenda kuandika mawazo yangu kwenye daftari, ili kuyatoa kichwani na kuyapanga kwa uwazi, jambo ambalo hunifanya ni jisikie mdogo na uliopangwa. Pia, kusikiliza muziki wa utulivu au kuzungumza na mtu ninaye muamini hunisaidia san kupunguza hisia za wasi wasi kwa ujumla, ninajaribu kukabiliana na wasiwasi kwanjia yenye heshima na yenye faida kwa akili na mwili ili niweze kurudi kwenye hali ya kawaida ya utulivu na ufanisi.

Baada ya siku ndefu, napenda kutumia mbinu mbalimbali ili kupumzika na kurejesha nguvu mwilini na akilini. Kwanza, napenda kupumzika kwa kukaa au kulala kidogo, jambo linalosaidia kupunguza au uchovu wa mwili. Mara nyingine napenda kusikiliza muziki wa utulivu au kuangalia filamu nzuri jambo linalonifanya nisahau shinikizo na kujisikia furaha. Pia napenda kufanya shughuli za kupumzika za kiakili kama kusoma kitabu kuandika mawazo yangu kwenye daftari au hata kutafakari kwa utulivu. Baadhi ya wakati, napenda pia kuzungumza na familia au marafiki, kushirikiana hisia na furaha, jambo ambalo hufanya nishati yangu kurejea na moyo wangu kujaa furaha. Kwa jumla, napumzika kwa mchanganyiko wa utulivu, burudani na mazungumzo, jambo linalonisaidia umuhimu wa kujipenda na kujitunza mwilini na akilini.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani kwa sababu ni mahali panaponipa amani na furaha ya kipekee pwani ina upepo mwanana, sauti ya mawimbi ya bahari na mandhari nzuri ambayo hunisaidia kupumzika kiakili na kimwili. Ninapofika pwani, napenda kutembea kando ya ufukwe, kuhisi mchanga miguuni na kuangalia bahari ikipanuka mbele yangu. Jambo linalonifanya nisahau msongo wa mawazo wa maisha ya kila siku pia napenda kufurahia vyakula vya pwani kama samaki na nazi ambavyo huongeza ladha ya safari kwangu kuenda pwani si tu mapumziko bali ni nafasi ya kujitafakari, kufurahia asili na kurejesha nguvu.

Mimi binafsi napendelea kuvaa suruali zaidi, ingawa kila mmoja na wakati wake wa sketi. Suruali ni rahisi kuvaa, inanikaribisha kuwa huru katika kufanya shughuli mbali mbali, kama vile kutembea, kufanya mazoezi madogo, au hata kufanya kazi. Pia suruali inaweza kuunganishwa na ina nyingi za suti, shati au koti jambo linalongeza urahisi wa mtindo. Hata hivyo, napenda pia sketi wakati wa hafla maalumu na sherehe. Kwa sababu, huongeza mvuto na mtindo wa kipekee, na mara nyingine hunipa hisia za heshima na urembo. Kwa ujumla, napendelea suruali kwa shughuli za kila siku, kwa sababu ni rahisi na ya vitendo. Lakini sikatai sketi kwa sababu pia ina faida zake za kipekee katika mazingira maalumu.

Kushirikiana na timu kunahitaji mawasiliano mazuri, ushirikiano na kuwa tayari kusaidia wenzangu kufanikisha malengo ya pamoja. Mimi mara nyingi huanza kwa kusikiliza mawazo ya kila mmoja na kuelewa nafasi yangu ndani ya timu. Kisha ninashirikiana kwa kuchangia mawazo yangu, kushirikisha ujuzi na nguvu zangu na kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa wakati. Pia, ninahakikisha kuwa ninasaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada kwa mfano, kufanya kazi ya pamoja au kutoa ushauri. Zaidi ya hayo, mimi hupenda kushirikiana kwa njia yenye heshima na kuwa na mtazamo chanya. Hata wakati changamoto zinatokea, ili timu ipate matokeo bora. Kwa ujumla, kushirikiana na timu si tu kunahakikisha mafanikio ya kazi, bali pia kunajenga uhusiano mzuri, kuimarisha mawasiliano na kujifunza kutoka kwa wengine.